Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia ya masungumuzo ya ana kwa ana. Kwa sababu, unipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na pia kuelewa hisia na mitasamo ya wengine. Pia napenda kusikiliza kwa makini ili kuhakikisha uchumbe unaeleweka vizuri pande zote mbili. Pale ambapo mawasiliano ya ana kwa ana hayawezekani. Napenda kutumia simu au ujumbe wa maandishi kwa lugha yenye heshima na uwazi. Ninaamini mawasiliano mazuri hujenga uwelewano huimarisha mahusiano na husaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Njia ninayotumia kupumuzika ni kutenga muda maalumu kwa ya ajili yangu mwenyewe. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki, mtulivu au kutazama filamu fupi ili kupumuzisha mawazo yangu. Pia ninapenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi kwa sababu hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya. Wakati mwingine napumuzika kwa kuzungumza na marafiki au familia, jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na mwenye furaha. Njia hizi hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea na majukumu yangu nikiwa na utulivu.

Ndio, ninavaa saa, saa hunisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu vizuri. Kupitia saa, ninaweza kuhakikisha nafika mahali kwa wakati na kutimiza majukumu yangu kwa mpangilio. Pia kuvaa saa hunipa nidhamu ya kuheshimu muda, ambao ni jambo muhimu katika maisha ya kila siku, mbali na kusaidia kufuatilia muda. Saa pia ni sehemu ya muonekano wangu na kunifanya nijisikie nadhifu na kujiamini.